Naam, nimewai fikiria kufungua biashara yangu, biashara ya kuuza nguo, biashara ya duka, biashara ya kuuza marashi. Naam, angalau nipate kipato, cha kujisukumisha, kwa kuwa wazazi wanangangana pia kupata ya mapato. Naam, biashara mingi nimezifikiria kuzifanya, kuuza viatu, hata kuoshea watu nyumba, lakini hiyo hiyo si biashara yangu. Kuuza tu nguo, kufungua duka, hizo ndo biashara nimewai fikiria kufanya.